Mimi napendelea sana mwanga wa kati kuliko mwanga mkali. Kwa sababu mwanga mkali kwa masa ingine Unapata kwamba mwanga mkali huharibu ata macho, kwa sababu unapata hizo huo mwanga unapokuja hadi kwa macho, utapata kuwa macho yako yatakuwa yameanza aanh kuwa na shida flani ama na tashwishi Hata katika kuona.Mwanga mkali pia huwa hufanya mtu asiwe katika ile hali yake ya kawaida hauko sawa hauko kama umekaa mzuri, kwa hivo mwanga mkali, aaaa siupendelei sana ila napendelea mwanga wa kati.

Kile kitu ambacho kinanifanya nifurahi zaidi, ni ninapoona ya kwamba watu ambao ninakaa na wao, watu wanaokaa kando yangu, watu ninao weza kuongea na wao, watu ninaotangamana nao kila siku, watu ambao ninacheza na wao, watu ninawasiliana na wao, marafiki zangu, maadui zangu, nikiona wamefanikiwa katika haya maisha. Nikiona watu wamefanikiwa, nikiona watu wako na furaha, nikiona watu wanafanya kazi mzuri, nikiona watu wanaongezwa vyeo katika kazi zao, nikiona watu wanapanua biashara zao, nikiona watu wanajiendeleza kimaisha, wengine wanajenga majumba za kifahari, wengine wananunua magari mazuri Nikiona wengine watoto wao wanafanya mzuri katika madarasa Mimi nafurahia sana. Na kwa hivyo mimi hutakia kila mtu la heri katika haya maisha. Hata nikiona mtu akiwa na afya njema nfurahi sana.

Tabia ya watu inayonichukiza ni tabia ya wizi. Mimi kama kuna mtu sipendi kamwe ni mtu ambaye ni mwizi. Mtu ambaye anapenda kuiba vitu za watu. Tunamuita mtu aliye na mkono mrefu. Hawa watu siwapendelei kamwe. Na kwa kweli, kwa wale watu wezi, ninawaonya na ninawasihi tuwache wizi.

Sana sana mimi hupenda kutizama michezo kuliko kucheza. Kwa sababu mimi sina hiyo talanta ya kucheza sana sana na si kuwahi kujishirikisha katika michezo tangu utotoni mwangu. Kwa hivo kusema kweli sipendi sana kucheza na sipendi na sijui wala sijui kucheza. Lakini mimi hukua mtu mzuri, mtazamaji mzuri wa michezo kwa sababu mimi nawatia motisha wale wanaocheza nawaambia waendele kutia bidi katika kucheza na mimi pia nawasherehekea wanapofanya mzuri.

Mimi wakati wa furaha sana sana mimi hujifurahisha kupitia nyimbo zinazochezwa katika furaha ama katika pahali tulipo pa furaha. Nyimbo ambazo ninaweza kusakata densi kidogo, nyimbo ambazo zinaweza kunitumbuiza, niweze kusimama zinitoe nilipokua nimekaa. Ni kama ile kusema ile sauti ambayo inaweza kumtoa nyoka pangoni, zinaweza nivutia, niende nikasimame nisakate densi kidogo Pia vinywaji, vinywaji vikiwa vingi katika sherehe basi mimi pia hufuraiya sana kwa sababu hizi vinywaji mimi ninavipenda sana katika sherehe, pia na chakula, chakula iwe na chakula na matunda pia iwe ile chakula ya kujenga mwili kama nyama iwepo Chakula ile ya kuzuia mwili na maradhi kama matunda na mboga ziwepo na zile chakula za kututia nguvu pia katika mwili ziwepo.

Sana sana kukiwa na jua kali, mimi huenda kwa nyumba, hukaa kwa nyumba kwa sababu kusema kweli sipendi jua kali. Kwa ivo mimi nitakuwa nikikaa kwa nyumba. Labda kwa sababu pia kukiwa na jua na kwa nyumba joto linaongezeka. Labda nitoke nje, niende kivulini, nikae kivulini. Na pia ukiangalia maji, maji ni muhimu sana wakati kuna jua mingi na hii jua kali ikileta joto, maji ni moja wapo ya zile ukinywa basi naweza kuleta ubaridi ama baridi katika mwili. Kwa hivyo, mimi sana sana ni kujikinga na jua kali, ninaka kwa nyumba, joto likinizidi kwa nyumba, basi naenda kivulini, natulia humo, nangoja jua likipungua, basi nirudi kwa nyumba, nikaweze kutulia humo ndani.

Ninapofurahi nikiwa nyumbani, ninaita wazazi wangu pamoja, tunaongea, ninawasimulia hadithi za maisha yangu, kwa ule mda ambao sikuwa na wao, nawauliza ushauri, naenda na nunua vyakula vitamu, tunakula na ndugu zangu, na marafiki zangu, na wazazi wangu. Tunaweka nyimbo tamu, nyimbo za kumshukuru mungu kwa umbali ametuleta tunaweka nyimbo za kufurahia, tunaweka nyimbo za sherehe Tunapiga vivijo na nderemo, tuna furahia pamoja na tunamshukuru mungu kwa umbali ametuleta.

Naam, mimi hupenda sana kulima bustani. Bustani langu la maua nilinataka lipendeze sana na kwa hivyo nitakua nikilitengeneza na kuliangalia kila siku na kila wiki. Kwa hivyo ni kiona magugu ya meanza kumea mengi na labda ya tafanya bustani langu lisionekane la kuvutia basi ni taenda ni chukwe lile jembe kidogo na niweze kuanza kupalilia ama kulima katika bustani langu na inafaa ufahamu kwamba katika kulima katika bustani basi hufai kuwa unalima sana ama unachimba kuenda chini sana kwa sababu bustani la maua huwa mchanga yake si singumu sana huwa ni mwepesi, unalima lima juu juu, unapalilia mzuri na usisahau kueka mbolea. Mimi hupenda bustani langu sana kwa hivo lazima niliangalie na nililime.

Naam, katika usaidizi wa jamii yangu, mimi sana sana husaidia jamiu yangu katika kuwapa yale mafunzo ambayo nimejifunza wakati ambapo nimeenda kujifunza katika chuo kikuu, ama vile vitu ambavyo nimejifunza ambavyo hawawezi kujifunza kule kwa kijiji walimu. Kwa hivo mimi huweza nikienda kila mara ninajaribu kuwapa baadhi ya yale mafunzo ambayo nimepata. Pia katika huko mahali mimi nafanya kazi ninapolipwa mimi pia hupenda kusaidia wale ambao hawajiwezi katika jamii. Wale ambao ni maskiini hawana mbele wala nyuma niwasaidie ili wao pia waweze kupata angalau hata chakula maramoja kwa siku ili wao pia waweze kujihisi kama binadamu wengine. Na inafaa kila mtu awe na tabia ya kurudisha mkono ama ya kurudisha shukrani katika ile jamii ambaye yeye mwenyewe ameweza kukuwa.

Rangi inayonipendeza zaidi ni rangi ya majano. Rangi ya majano yanikumbusha mandhari mazingira ambayo ninatoka. Inanikumbusha miti mizuri ambayo inatupa hewa safi. Inanikumbusha ya kwamba ukienda mahali ambapo ni kiangazi hamna rangi ya manjano. Pahali papo hukaa vibaya na hapavuti kamwe. Lakini ukiwa mahali kuna rangi ya manjano maua yapo nyasi kwa mzuri kwa hivyo hukanyagi mchanga kuna nyasi Kuna miti mzuri inayopeperushwa na inayofuata hewa na kwa kweli rangi ya manjano hunipendeza sana.

Napenda sana kuangalia zile filamu ambazo hunichekesha. Filamu za kuchekesha nazipenda sana kwa sababu kando na kuchekesha hizo filamu huwa na mafundisho katika jamii. Kando na kuchekesha hizo filamu hutuonyesha kinachoendelea katika jamii. Wasemavyo kwamba kioo cha jamii siku zote huwa ni kazi ya sanaa. Kwa hivo filamu za kuchekesha bali na kunifuraisha na kunitumbuiza kina nionyeshe kile ambacho kinaendelea katika jamii na pia vina hizi filamu hunisaidia sana katika masomo.

Naam mimi kila mwezi unapo anza mimi huweka malengo yangu ya kila mwezi ambayo ninataka kuyatimiza kazini na sana sana haya malengo mimi huhakikisha ya kwamba nimeyatimiza na nimefanya sawia na vile ambavyo ningetaka kampuni ama hapa ninapofanya kazini wajiri wangu wafurahie na vile ambavyo nitapata kuendeleza kampuni ni napo ninayo ifanyia kazi na pia hata kuziendeleza mimi mwenyewe kujifunza ujuzi mpia katika maisha kujifunza vitu mpya vitu mbadala katika haya maisha ili niweze kustawi pamoja na kampuni ambayo naifanyia kazi pia iweze kustawi katika kimaisha.

Nilipokuwa katika chuo kikuu, nilipokuwa katika shule ya upili, nilikuwa napenda sana somo la historia na serikali, historia na serikali kwa sababu hili somo lilikuwa ya kwanza linanipa historia vile ambavyo mwanadamu alikuja kuwa vitu tofauti jinsi vilivyo kuja kuwa jinsi viko saa hii. Na pia napenda hili somo kwa sababu pia linatueleza vile ambavyo serikali ufanya kazi, uongozi unaingia aje serikalini, utupa maelekezo juu ya inchi na serekali yake, inatupa maelekezo juu ya utumiaji wa katiba katika mataifa tofauti tofauti. Pia hili somo linaweza kututayarisha kwa kuwa wanasiasa hapa mbeleni kuwa viongozi na hata kujua jinsi ambavyo serikali ambazo tunazujitumia kwa sasa, mfumo huo ulianza wapi, ulianza vipi na ni mfumo upi mzuri wa kutumia katika serikali na ni mfumo upi wa manufaa katika serikali hasa za inchi zinazostawi kama inchi yetu.

Mimi napenda sana kutazama mchezo ya mpira, mpira ule wa mguu ambao unaochezwa. Sana sana napenda kutazama kupitia kwa televisheni ile michezo ambayo inachezwa huko ulaya. Kwa sababu hii mchezo kile ambacho napenda, kinanifanya nipende kutazama mpira ni kwamba Ninaona vile ambavyo wanacheza ule ujuzi Ujuzi wako nayo juu Kwa kucheza mpira Huwa unanipendeza sana Mchezo ulio nishangaza zaidi na akumbuka mchezo wa timu mbili ya Manchester na ya Chelsea ambayo mabao yalifungwa mengi katika saa chache mno huo mpira uliweza kunishangaza zaidi Mimi na naangalianga hivi mpira sana sana katika televisheni yangu na wakati sana sana wa wekendi ambapo sina kazi mingi ya kufanya ambayo siko kazini hapo hiyo huwa ndio wakati ambao mimi mwenyewe huangalia hizi michezo sana sana.

Wakati wa likizo sana sana ni wakati ambapo simo kazini. Kwa hivo kustawi kwangu katika wakati walikizo ni mimi kujaribu kupitia na kuona ni kipi sijakifanya mzuri katika muda wangu wakazi ama siku zangu za nikiwa kazini. Na pia kuangalia na kuonelea ni vipi ninaweza kuimarisha ujuzi wangu katika sehemu hiyo ambayo sijakuwa nikifanya mzuri. Kwa hivo nitakuwa nikipitia reporti zangu sana sana, nimekuwa nikifanyaje kazi, nimekuwa nikijihisi aje nikifanya hii kazi, ni wapi nimefanya vyema, ni malengo yapi nimeweza kuyafikisha ama kuyakamilisha katika kazi yangu ni yapi bado sijaweza kuyafikisha na ni tashwishi zipi ama ni changamoto zipi ambazo nimezipitia ambazo zimeweza kufanya ya kwamba sijaweza kuyafikia haya malengo Kwa hivyo sana sana wakati walikizo ni wakati muhimu sana ni wakati wa kujiangalia wa kujitizama na kuangalia ripoti ni wapi nimefanya vyema ni wapi sijafanya vyema ni wapi nafaa kuweka nguvu sana ili niweze kutekeleza yale malengo yangu ni nayo kazini.

Mimi usiku huwa nakaa hadi saa tano, usiku labda nikiwa mtandaoni, masaa ingine nikisoma, siku zingine ni kijiburudisha katika mtandao nikisoma vitabu, vitabu vya shule, vitabu vyenye hadithi. Nalala saa tano ndio niweze kuwa na usingizi wa kutosha na siku ifuatayo ni amke asubui nani amke mapema ili niweze kufikia kazi zangu.

Napenda sana kutumia mkono ninapoandika kwa sababu mkono huwa ni rahisi kwangu kuandika nachukua karatasi nachukua pia kalamu naweza kuandika haraka haraka. Lakini katika kutumia kompyuta masaa ingine huwa pia inachukua muda mwingi Lakini mimi ninaonelea kuandikiandika na mkono inachukua muda mchache na pia nina shirikisha akili zaidi ninapotumia mkono wangu kuandika kuliko ninapoandika na kompiuta.

Napenda sana kukaa sebuleni kwa sababu sebuleni ina viti ambavyo napenda kukalia Viti ambavyo nikivikalia najisikia niko katika hali mzuri Pia sebuleni ina televisheni ina ile maua ya chumbani Nilifanya sebuleni yangu ikue ya kupendeza kwa kuweka maua nikanunua televisheni mzuri nikanunuwa sofa mzuri shughuli nayofanya pale masaa ingine ni kuangalia hata wa habari kondani miujisi mzuri sana.

Somo la sayansi ninalo lipenda sana ni biolojia ama biology kwa luha ya kimombo. Biolojia ni somo ambalo lina tufunza kuhusu vitu ambavyo vinaishi, kuhusu wanyama, kuhusu wanadamu, kuhusu mimea. Kwa hivyo nina uwezo wakufahamia na zaidi na mazingira yangu na watu ninaoishi na wao na wale wanyama ninowafuga, wale wapori, wale kama wadudu na pia naweza kufahamiana zaidi na zile na hata matawi, matawi aina za matawi na mimea tofauti tofauti.

Mazoezi ya mwili kwa siku mimi hufanya mara moja tu na hiyo kuwa ninapuo amka asubuhi kwa hivyo nikiamka asubuhi, nitaamka asubuhi sana, saa kumi na moja asubuhi, niende katika chumba changu cha kufanya mazoezi, nifanye mazoezi, nifanye mazoezi, alafu nitoke niende kuoga kwa sababu kufanya mazoezi, inanifanya mwili wangu kuwa na nguvu, mwili kujikinga na maradhi na pia inanifanya mwili wangu kuwa mwili unaofaa binadamu.

Ili kujitunza na kutunza mwili wangu mimi kwanza mimi huepukana na pahali ambapo ni kiweza kuenda kuna uwezo wa mimi kushambuliwa mahali ambapo tuseme kuwa na historia ya majambazi sana. Pia mimi kutunza mwili wangu mimi huhakikisha najiepusha na mihadarati, madawa za kulevia na vileo kama pombe.

Tukio la muhimu sana katika maisha yangu ni wakati nilipata kufuzu kutoka shule ya upili kuingia katika chuo kikuu. Niliona wazazi wangu wamefurahia, nilijisikia mwenye furaha. Niliona kwamba kweli mimefanikisha maisha yangu. Niliona matunda ya masomo yangu, bidii ambayo nilitia katika masomo. Na kwa kweli nilikuja kufahamu kwamba mtaka cha mvunguni sharti ainame.

Mimi huenda maktabani mara moja kwa siku na kaa huko masaa mawili hadi masaa manne kulingana na ratiba yangu ya hiyo siku siku ambayo nina ratiba nyingi sana nakaa masaa mawili ama hata saa moja na nusu na siku ambayo sina ratiba nyingi na weza kaa hadi masaa manne.

Ninakumbu kumbu moja ya kutisha, siku ambapo niliweza kuibiwa simu, kuibiwa rununu yangu ya mkono ndiyo, nilikuwa nimetoka katika mahali paburudani ama klabu, kujiburudisha. Na vivyo hivyo nikapata kufuatwa na wezi Wezi wakani fuata Walipo nifikia waliweza kunigonga Wakanitishia kwa watanidunga kisu kama siwapati simu Kwa hali ya kugopa ama Kwa hile hali ya kukinga maisha yangu iLiwasiweze kuniumiza na kisu na labda na ezai aga Nikawapa simu yangu.

Nam, mimi hupenda sana kucheza na watoto kwa sababu nilikuja kugundua kuwa kila wakati ambapo mi hucheza na watoto, watoto huweza kufurahia mchezo wangu na wao, watoto wanaweza kujiburudisha, ninapocheza na wao. Pia nikicheza na hao watoto hujifunza vitu mingi kwa sababu mimi si mtoto sasa, mimi ni mtu mzima. Wanaweza kuniiga na kujifunza vitu mingi kutokana mimi kutangamano na wao. Kwa hivyo maranyingi mimi napenda sana watoto na napenda kucheza na wao.

Mimi huoga maramoja au marambili kwa siku asubuhi ni napotoka nikienda kazini lazima nioge niingie bafuni nioge na kuoga mara ya pili hulingana na kama ninavyo jisikia after kutoka kazini Nikisikia mchovu sana nikimaliza kazi Nitaoga mara ya pili Nikisikia mimi si mchovu sana na naweza kulala Basi sitaoga mara ya pili jioni Kwa hivo sana sana mimi huoga maramoja kwa siku na mimi huoga asubui kabla ya kazi.

Naam mimi hupenda sana kuzungumza kuhusu siasa siasa ni moja wapo ya nyanja zile ambazo mimi napenda kufuatilia sana. Napenda kufuatilia habari ya siasa, napenda sana kufanya utafiti juu ya siasa Napenda sana kufuatilia matokeo ya siasa na kwa hivyo ninapokutana na wale wenzangu ambao tunapenda kuongea siasa pamoja sisi huongea juu ya siasa, sisi kuja pamoja mahali tunakula, mahali tunakaa na sisi huongea sana na kuzungumza sana juu ya siasa hasa za nchi yetu.

Naam mimi hupenda sana kupika chakula. Chakula kama chapati, mandazi, chakula hizi ambazo hukuliwa sana katika boma, katika manyumba. Upenda kupika sana wali, chakula ambazo hukuliwa sana katika sherehe. Naam kwa kweli mimi hupenda sana sana kupika.

Na mimi hupenda sana kukula popcorn hasa, masaa nimeangalia kuochi video, video video za ucheshi, video kama zile movie, nikizitazama, mimi upenda sana kukula popcorn, na pia ile masaa nimetulia, nimetulia katika nyumbani, nikiongea na wazazi, nikiongea na watoto we, wangu na ndugu zangu, mi upenda sana kukula popcorn.

Na mimi hupenda sana kukunywa maziwa hasa maziwa yale ambayo bado yametoka kwa ngombe, yale ambayo yametoka kwa ngombe, mimi nayachemusha na nikia kusha yachemusha, mi na yakunywa sana maziwa kwa sababu maziwa ni mazuri katika afya yangu na maziwa ni mazuri katika afya ya mtu yeyote yule.

Kwa ununuzi, mimi hupenda sana kununua nguo viatu tuseme mavazi. Napenda sana kununua mavazi kwa sababu mimi kazi yangu sana hukuwa ni ya kuenda katika ofisi. Kwa hivyo napenda kununuwa mavazi. Kando na mavazi, napenda kununua vyombo vya nyumba, vyakula vya kutumika kwa nyumba. Napenda kununuwa pia mapambo ya nyumba sana sana.

Utotoni nilikuwa napenda sana kucheza, nilikuwa napenda sana kucheza nikiwa mtoto, na nilikuwa napenda sana ucheshi, ucheshi nilikuwa naupenda sana, nilikuwa mtu mwenye kupenda michezo, nilikuwa mtu mwenye napenda kusoma vitabu za hadithi, hadithi kidogo kidogo, zile ambazo ningeweza kuelewa katika utoto.

Mchana mimi upenda sana kukula wali, mimi napenda sana kukula wali, wali naipenda sana kwa sababu kupika kwake ni rahisi na unapopika haina maneno mingi, unawekelea tu maji, maji ya kisha kwisha chemuka, unaweka mafuta, unaweka chumvi, unaweka wali lako na wali lako unaiva. Mimi napenda sana kukula wali.

Chumba changu cha kulala ni kikubwa. Chumba changu cha kulala kimepakwa rangi nyeupe. Kitanda changu pia nimetumia zile shiti ni nyeupe pia vitamba nyeupe. Pia blanketi ambayo najifunika ni blanketi weupe na pia chini nimeweka ile mat, ile tunaita mat ili nisiweze kusikia baridi.

Naam mimi napenda hesabu sana, napenda hisabati sana kwa sababu naamini kwamba hisabati ni moja wapo ya zile somo ambazo zinaweza kukupa kazi nyingi sana, zinaweza kukushirikisha na kazi nyingi na pia ni ile somo ambalo linaweza kupanua jinsi ambavyo unafikiria na unaona vitu.

Mimi napenda sana kushirikisha watu wengine katika kufanya kazi. Mimi sipendi kufanya kazi peke yangu kwa hivo. Katika kufanya kazi, mimi napenda kufanya kazi na watu wengine. Napenda kufanya kazi na wenzangu marafiki zangu. Wale ambao tunafanya nao kazi katika ofisi. Napenda kuhashirikisha sana katika kufanya kazi.

Naam, mimi napenda sana kukula chakula kitamu, sipendi kukula chakula ambacho si kitamu, mimi napenda sana kwanza kile chakula ambacho nimekipika, nikajua utamu wake, nikajua ni kitamu, basi mi nitakikula sana, mi napenda sana sana chakula kitamu kwa sababu hata ile ladha ya chakula basi itafanya upende icho chakula sana.

Naam mimi hupenda kutembea kwa mguu na mimi hupenda kutembea kwa mguu ili niweze kuwa situmi pesa mingi katika usafiri, nikitumia gari, nitakuwa nimeweka kwa hazina pesa kidogo, na pia nitakuwa nikifanya mazoezi kwa hivo mimi masaa zingine kama sina haraka na kama naenda karibu, napenda kuenda na mguu.

Ukuta, ukuta wangu mimi napenda uwe na rangi nyeupe. Rangi nyeupe kwanza inafanya nyumba inangaa ukiwasha hata ule mwangaza wa umeme unapokuwa kwa nyumba na rangi ni nyeupe katika ukuta huu unapata kwamba nyumba inaweza kungaa zaidi. Na mapambo ni raisi sana kufanya ukuta mapambo kama ukuta una rangi nyeupe.

Tunda langu linalo nipendeza ni maembe ama embe. Embe ni tunda mbalo kwanza ni tamu, linaweza kutengeneza sharubati katika nyumba, ile unatengeneza kwa nyumba. Tunda la embe ni tunda mbalo linaweza kukukinga na marathi tofauti tofauti. Na tunda la embe pia utamu wake au ilinasifika sana kwa utamu wake Ilinasifika sana kwa sababu pia illinamanufaa ya kiafia.

Naam, nimewahi kushiriki mashindano ya kukimbia, nikiwa katika chuo cha upili. Niliweza kushiriki haya mashindano, nikaweza kukimbia. Hata kama sikuweza kuvikwa lile taji la kuwa mshindi, niliweza kuvikwa lile taji la kushiriki katika hayo mashindano. Na nilijifunza mengi sana kutokana na hayo mashindano.

Asubuhi mimi napenda sana kukunywa chai. Napenda kukunywa chai, nikinywa chai namaliza ili niweze kuenda kazini. Kwa hivyo mimi chai napenda sana kukunywa chai kwa sababu hiyo huwa tunatumia ka sana sana kama kiamusha kinyua. Chai na mkate sana sana Nakunywa chai ya asubuhi na maji pia maji pia nikiamka asubuhi Lazima nipende kunywa maji Kwa sababu maji yana faida sana kiafya.

Mziki naopenda kusikiliza sana sana ni muziki wa nyimbo za aina za bongo kwa sababu mimi ni mtu mwenye mapenzi sana napenda niko na mapenzi nikona mpenzi wangu. Kwa hivo ninapenda sana kusikiza nyimbo za bongo kwa sababu zinanipa hiyo hamu ya mapenzi ya kuendelea kumpenda mpenzi wangu.

Mimi napenda sana mahali pana kimya, sipendi pahali pa kelele kwa sababu sana sana, nikiwa pahali pa kelele huwa sijihisi mzuri, na unapata kwa hata kichwa kinanza kiniuuma kutokana na hicho kelele. Kwa hivyo, mimi napenda mahali pako kimwa, kama naongea na watu, tunaongea kwa njia ya utaratibu, na njia ya mazungumzo ya chini, bali si ya kelele.

Naam mara nyingi nimekua na wazo la kuanzisha biashara mimi mwenyewe na hata kuanzisha biashara na kama kikundi tumekua na hilo wazo kwa sababu unagundua kwamba ukipata kuanzisha biashara zako, faida unayopata, utapata kuwa hata wewe unaweza kujinufaisha na kujiendeleza kimaisha.

Siku yangu ya kuzaliwa inapofika, mimi huambia marafiki zangu, ninawambia leo ndio siku yangu nilizaliwa, nachukua zile picha zangu mzuri, naweza kuziweka katika, tuseme katika mitandao ya kijamii, ninapanga sherehe, mali, vyakula, viko mzuri, kuna vinywaji, naita marafiki zangu. Tunasikiza mziki tunakunywa, tunakula, tunadensi Naam hivyo ndivyo ninao sherekea na hata familia yangu na yusi.

Ninahitaji kuimarisha sana ujuzi wangu wa mawasiliano, ili niweze kujua kuwasiliana na watu mzuri, kwa sababu mimi ni mtu ambayo ningetaka sana kuingia katika siasa, na nikitaka kuingia katika siasa basi, lazima ukue na mawasiliano mzuri, ujue kuwasiliana na watu mzuri, uwe na ushawishi mzuri, ndipo unaweza kufanikiwa katika siasa.

Mimi nafuata timu ya michezo inayoitwa Chelsea. Timu ya michezo inayoitwa Chelsea ni timu ambayo iko huku ulayani. Ni timu ambayo imetambulika kwa kushinda mataji tofauti tofauti kama lile taji la dunia. Limekuwa kwamba ni timu ambayo imetambulika kuwa imeshinda taji la dunia. Ni timu bora zaidi sana katika dunia. Mimi napenda sana timu ya Chelsea.

Muda wangu wa bure natumia ku kutembelea marafiki zangu, natumia kuenda kusalimia wale watu ambao naishi nao karibu, naangalia majirani zangu, nawasalimia, naenda natembea, naenda katika hapo katika mikahawa iliyo karibu, najifurahisha nao, najibamba nao, basi hivyo ndivyo mimi hutumia muda wangu wa bure.

Kompyuta yangu naitumia sana sana katika kufanya utafiti, nafanya utafiti tofauti-tofauti, utafiti wakishule, nafanya utafiti wazile nyanja ambazo nasomea, nafanya utafiti wa habari zinazotokea hivi punde, ni habari gani ni mimi, ni nini kimefanyika. Napenda sana kutumia kompyuta yangu kufuatilia siasa.

Napenda sana kujaribu teknolojia mpya kwa sababu teknolojia mpya hukuja na vitu zingine mpya ambavyo haviko kwa hizi teknolojia ambazo tumezizoea. Kwa hivyo mimi hupenda sana kujaribu teknolojia mpya na ninaweza kupenda sana kuzijaribu kila mara na mara.

Mimi natumia wi-fi kwa sababu kutumia data ya simu huwa inagharimu sana sana. Lakini unagundua ukitumia wi-fi basi unalipa maramoja kwa mwezi na unaendelea kuitumia mwezi mzima. Kwa hivyo mimi napendelea sana wi-fi lakini sipendelei kutumia data ya simu.

Mimi hujihisi kuwa mchovu sana ninapo kuwa kwenye foleni nasubiri. Katika hasa hizi foleni za kenya hapa za huduma senta. Hizo foleni huwa hazisongi. Kwa hivo unapata kuwa tunakaa kule sana na pia unapata kuwa wanao hudumiwa ni watu ambao wanao hudumia watu wako wanafanya polepole. Mimi huchoka sana na huhisi vibaya.

Mimi napenda kucheza mchezo wa mpira sana sana, mpira wa mguu. Ninapenda kucheza hiyo mchezo kwa sababu unanishirikisha katika mazoezi. Pia naendelea kujifunza na kukuza talanta yangu ya kucheza mpira wa mguu. Kwa hivo mimi sana sana hucheza mpira wa mguu.

Hapana mimi huwa sipendi mvua sana kwa sababu mvua huja na baridi, mvua huja na magonjwa mingi, na mvua ikinyesha basi unapata hata mmbu wanapata maali pa kukaa na kuleta magonjwa kama malaria. Kwa hivyo mimi huwa sipendi mvua mingi sana.

Mimi hungoja barua pepe karibu mara kumi kwa siku ili niweze kupata majibu kutoka kwa zile kazi ambazo natafuta Kuna marafiki ambayo tunawasiliana kupitiana kwa barua pepe pia Kwa hivo huwa ikienda chini ni mara kumi kwa siku.

Ninapostarehe mimi huenda aaaaaa katika sehemu za burudani. Nina sikiza nyimbo, ninasakata densi. Ninanunuwa kinywaji kama kileo ama vinywaji vikali. Mimi nazikunywa nikifurahia.Aaaaa pia mimi pia huspenda sana kustarehe na marafiki. Eee hasaa wakati ambamo hatu hatuna kazi mingi ya kufanya.

Mimi hukunywa karibu maji lita mbili kwa siku yakipungua sana mimi hukunywa. Kwa sababu hupenda mimi hupenda kukunywa maji sana. Kwa sababu maji ni mazuri katika afya yangu. Na pia kama sahii kuna musimu wa kiangazi, kuna joto. Na hivo mwili hupata kutumia maji mingi sana. Kwa hivo lazima niweze kunywa maji mengi sana. Kwa hivo nikinywa maji kidogo kabisa kwa siku nilitambili.

Nina mahusiano mema sana na wazee wangu kwa sababu kila mara nikiwaongelesha, mimi huwaongelesha kwa heshima na nidhamu na wawo pia wananipenda. Kila mara wanaponipigia simu ama tunapokutana kwa kuongea, mimi huwasalimia mzuri na huwasalimia kwa heshima kubwa sana na kwa hivo hiyo inaendeleza mahusiano mema kati yetu.

Ningependelea sana kutembelea mji wa London nifike nione jinsi hiyo mji umekua maendeleo katika huo mji na pia ningependa kuenda huko ili niweze kutangamana na timu yangu ya mpira ambayo naipenda timu ya Chelsea Kwa hivo ningependa sana kuenda London.

Kwa mazuri, unapo elewana na wale watu ambao unafanya kazi nao, unapo elewana na yule ambae amekuajiri kazi, na wewe pia unapo fanya kazi kwa bidii na katika ile njia ambayo inastahili. Ukiendelea kufanya hivo basi, utagundua kwamba mazingira ya kazi yako, yataendelea kukua mazuri, na pia utaweza kuendelea kulistawi na kunawiri katika kazi zako.

Niorehe, ambayo kampuni moja, ambayo ya kutengemeza pombe hapa Kenya, ilikuwa ina leta pombe mpya katika soko iweze kununuliwa. Niliweza kuenjoy katika hiyo shere, na pia ni liweza kununui hiyo tiketi ya tukio hilo.

Penda mwanahadithi ambaye anaitwa Ngugi wa Thiongo. Ngugi wa Thiongo ni mwandishi wa vitabu ambaye ameaga Lakini alikuwa anatoka hapo Kenya vitabu zake zilikuwa ni za kupendeza vitabu zake zilikuwa za kufurahisha, za kuelimisha na pia zilikuwa zinatupa kumbu kumbu ya historia yetu kama jamii.

Hiyo napenda katoa zimeimbwa na kwaya tofauti mi napenda sana.

Mimi hujenga mahusiano yangu na wafanyikazi wengine kwa kuwaongelesha vyema kushirikiana na wao katika kazi ambayo tunafanya na pia mimi huwashinikiza kufanya kazi mzuri na mimi pia huwa na urafiki mzuri na kuwaongelesha kwa heshima na kila mtu kumpa ile heshima ambayo anastahili kupo.

Vijana wawe na ujuzi ile ambayo itakuwa inapigania nafasi ya vijana katika kuwapa ujuzi na kuhakikisha ya kwamba vijana wanaweza kupata ujuzi mwafaka wa kujiendeleza katika kufanya maneno yao katika kujiimarisha na kujinufaisha katika maisha yao.

Na hata wanajiskia kuwa nyumbani. Na huwa ninawapeleka na kuwaonyesha sekta tofauti tofauti katika kampuni yetu. Ninawaonyesha jinsi ambavyo wanafaa kufanya kazi. Ninawawonyesha mandhari ambayo yako katika kampuni yetu na kadhalika ili wajisikie nyumbani.

Mimi huwa sana bidhaa mutandaoni kwa sababu bidhaa ambazo nanua mutandaoni. Kwanza ninaweza kuziangalia, naweza kueleza uzuri wake na ubaya wake. Pia hizi bidhaa ninaweza kuletea wahadi mahali naishi. Kwa hivo haina haja ya mimi kuenda hadi sokoni kuzitafuta. Kwa hivo mimi hununua bidhaa sana sana mutandaoni.

Watu waaminifu kila siku wao watakuwa wakiweza kusema ukweli, kukabili jambo na ukweli mtupu na hawa ni watu ambao unaweza wategemea katika hali na mali. Uaminifu ni tabia njema sana ninayo, naipenda sana kwa watu ambao wako na uaminifu.

Jambo la dini la muhimu kwangu ni kuwa wa mwaminifu kwa Mungu, aliyetupa uhai kwanza, na kufuata yale ambayo kitabu kitakatifu katika dini, kinatuambia tuweze kuyafuata na kuyafanya, ili tuweze kustawi katika haya maisha, tukingoja Yesu, kuja kutupeleka mbinguni.

Napenda hali ya hewa ambayo unapata kuwa ni safi na ni salama ambayo hata unapopumua, unaskia unapumua hewa safi ambayo ni mzuri kwa afya na ambayo inafanya ujihisi mzuri hata unapopumua hali ya hewa ambayo haina fujo ile ambayo ni taratibu na safi kabisa.

Mimi hupenda kuyafanya mazoezi yangu wa asubui, ninapo amuka kwa sababu wa asubui, ni metoka kitandani, ni buheri wa afia, ni nanguvu, na kwa hivyo hata sijachoka sana, ndomana mi hupenda kufanya mazoezi yangu asubui. Lakini utakuja kugundua kuwa mazoezi ya jioni maramingi unapata umechoka na hata maramingi unapata umeweza kuzembea ujaenda kufanya mazoezi. Kwa hivyo mimi hupenda sana kufanya mazoezi yangu asubuhi.

Naam, mimi hupenda sana kupiga picha, hasa ninapo tembea, ni kiona kitu kizuri, ni kiona maua mazuri, ni kiona hata mapambo, mi hupenda sana kuyapiga picha, ile siku ni mevaa mzuri nimependeza, mimi pia hupenda sana kujipiga picha kwa hivo, mimi huwa mtu ambaye anapenda sana kupiga picha.

Napenda sana timu ya Chelsea. Timu ya Chelsea ndio timu yangu napenda inayocheza mpira wa mguu. Hii ni timu ambayo iko huko uengereza ama ulaya. Hii timu inawache zaaji wazuri kama Cole Palma, Joe Pedro Hii timu ni timu mzuri imeshinda taji kama taji ililo shinda hivi karibuni ni taji ya kuwa ilivikuwa taji ya kuwa timu bora duniani mzima Kwa hivyo ni timu ambayo naipenda sana.

Mimi napenda sana kukula ndani ya nyumba kwa sababu ndani ya nyumba hii ni chakula ambao nimejipikia, ni chakula najua nisafi, ni chakula najua haijaaribika, ni chakula najua kwamba ni mzuri kwa afya yangu na ni chakula najua kwamba nitapika kitamu badala ya kukula nje, chakula ambacho sijui mpishi, alikipika na magani, alitumia nini kupika na kama nikisafi.

Naam mimi hupenda sana kusikiliza redio kwa sababu redio huwa na taarifa za habari, redio pia huwa na vipindi ambavyo vinapendeza, vipindi vya ucheshi, redio pia huwa na vipindi vingine ambavyo vinafurahisha hata nyoyo na roho, redio huwa na mashauri mazuri.

Mimi napenda sana kukula wali kwasababu wali ni rahisi kupika, ni rahisi kutayarisha, wali pia nitamu, wali pia huwa inaeza liwa na chakula na vyakula vingi kama vile maharagwe, unaeza kula na sossi, unaeza kula na indomi.

Mimi nampenda sana mchezaji ambaye anaitua Cole Palma. Uyu mchezaji ambaye anaitua Cole Palma ni mchezaji wa mpira wa mguu. Anayecheza na ambari kumi katika klabu ama timu ya Chelsea. Ni mchezaji mdogo ambaye anatajriba. Ni mchezaji ambaye anakufurahisha ata ukimwangalia anavyo cheza. Ni mchezaji ambaye ukiona akicheza ama kweli unafurahia. Ni mchezaji ambaye anatalanta kibao. Na ni mchezaji ambaye amakweli ataenda mbali.

Katika kazi ninayofanya, nataka kufikia kipeo cha juu zaidi, nataka kutambulika kama mmoja wapo wa wale watu ambao ni watu ambao wanajua kufanya kazi yao, wamejitolea mhanga katika kufanya kazi, wamejizatiti ambao wanajikaza kisabuni kwa kuhakikisha ya kwamba wanapata matokeo mazuri katika ile kazi ambayo wanafanya.

Nikiwa na familia yangu mimi hupenda kutumia huo muda katika kuwajulia hali yao, wamekuwa wakiishi aje, wamekuwa wakikumbana na matatizo gani katika maisha, nikipi wanachotaka mimi nikibadilishe katika mienendo yangu, nikipi kile ambacho wanataka nikiimarishe, nikitu kile wanataka nibadilishe. Halafu pia tunatumia huo muda kujengana kujengana sisi kwa sisi katika familia.

Wakati wa wasiwasi ni wakati ambao watu wengi huwa wanashtuka, watu wengi huwa hawajui, cha kufanya, ni kipi wataenda wapi, watakimbilia wapi. Lakini mimi fikapo wakati wa wasiwasi, mimi hutulia, mimi ninapotulia, utaweza kufahamu kuwa wakati umetulia na wakati umeweka fikira zako mzuri. Ndipo utajua kile ambacho unafaa kufanya wakati ambapo kuna wasiwasi. Mimi natulia na nafikiria kwa taratibu ili niweze kufanya lile ambalo linafaa kufanywa.

Mahali pa kihistoria mimi ningependa kutembelea ni huko Egypt ama huko huko wanaita Isri kwa kiswahili. Uko Isri ni wakati ni mahali ambapo Yesu aliweza kusulubishwa, niweze kuona Yesu alizaliwa wapi, niwapi Petero alimpeana Yesu, alisulubishwa wapi, Kaburi lake liko wapi, Farao nyumba yake ilikuwa wapi, ningependa sana kuenda uko Isri.

Naam, mimi hupenda sana kucheza michezo ya ubau. Michezo ya ubao kwanza unagundua kwamba haitaki uwe na nguvu nyingi ila inataka akili. Inanisaidia katika kufikiria, inapanua mafikro yangu, na mafikra zangu zinaanza kukua mzuri, zinapanua nafikiria sana.

Natumia kadri ya masaa kama mawili hadi manne kukua katika mtandaoni Kwanza ina hua inalingana na kazi ambayo niko nayo katika hiyo siku ile siku ambao niko na kazi mingi basi nitakaa saa moja na nusu au masaa mawili ile siku sina kazi mingi naeza kaa hadi masaa manne.

Mimi habari zangu sana sana mimi huzitoa katika mtandao kwa sababu habari za mtandao huwa ni pana zaidi, unaweza kuelewa ni kipi kilitokea. Habari za video sana sana, unaweza kutazama video katika mutandaoni, uweze kuona ni kipi kilitokea ni hilo jambo lilifanyika kivipi. Mimi hupata habari zangu katika mitandao ya kijamii.

Naamu, mimi ni mtu mwenye ubunifu wa hali ya juu, mimi mwenyewe ni mtu mbunifu sana, na mimi ni mtu ambaye ninafikiria sana na ninapuangalia kitu sitaki kukiendea ama kama kuna shida, sitaki kusuluhisha hii shida jinsi kila mtu anavyo iyona. Nataka kuwa mbunifu zaidi na zaidi ili kukua mtu ambaye kuhakika ana ubunifu na ni mtu mtofauti katika jamii katika mawazo yake.

Wakati wa mapumziko kazini, mimi hutulia huenda kwa kivuli ninakaa, huchukua sharubati na kunywa polepole, nikiendelea kuangalia mandhari na mazingira yanavyo pendeza, nikiangalia vile wafanyikazi wenzangu, wanaendelea kufanya kazi zao, bila kuwasumbua, kutembelea hata yule mlinda lango kule na kumuongelesha kwa sababu wao pia ni watu kama sisi kuenda jikoni ya kampuni na kuangalia wapishi na hata kuwasalimia na kuona mandhari yao ya kazi.

Mimi napenda sana kutembea porini, napenda kuona wanyamapori, napenda kwenda nione wanyamapori kama vile simba, ndovu, niwaone wale tuseme kama ile inaitwa chita kwa kiswahili, kwa kimombo pole, napenda sana kutembea.

Naam mimi ni mpiga kura na mimi na lazima nipige kura kwa sababu mimi kwanza ni mtu napenda nchi yangu na ningependelea sana tuwe na uongozi bora na mimi naamini kwamba kama sitajishirikisha katika zoezi la kupiga kura basi mimi ni mojawapo wa wale ambao wanataka viongozi wabaya wengie ofisini Kwa hivyo lazima nihakikishe ya kwamba nina amka asubuhi napiga foleni na napiga kura.

Mimi napendelea sana kuvaa t-shati, na sipendi sana kuvaa shati. Kwanza nikinunuwa t-shati, mimi ununuwa ile t-shati ambayo ni kubwa kidogo kuniliko. Ili niweze kufurahia ile hewa, staki ile yenye inanibana sana. Nataka ile yenye ni pana ambayo ninaweza kupunga nayo hewa mzuri. Mimi napenda sana t-shati kuliko shati.

Ningependa sana kujaribu ule mchezo wa rugby. Mchezo wa rugby ambao unaona watu ambao wanacheza ni wakubwa kimwili, wanakimbia na mpira, masa ingine unaona wananyanganya na mpira, mara ingine tunaona kuamba huo mchezo ni wa hatari sana watu wanahatarisha maisha yao. Lakini ningetaka kujua hawa watu jinsi vipi wanapocheza huo mpira Wanafanyanga aje hadi Milili zao zinakuwa mikubwa namna hiyo na wanakuwa wenye nguvu namna hiyo.

Naan, mimi hupenda sana kukula hivi vya kula vya haraka, ambavyo sana sana huuzwa katika mabarabara tunakotembea, Hasa hapa Kenya unapotembea unapata, wanauza chapati kando ya barabara, wanauza viazi choma, wanauza bajia, mimi hupenda sana kukula hivi vya kula vya haraka.

Hapana, mimi huwa sipendi kusoma gazeti, kwa sababu gazeti naona niyawazee sana, mimi hupenda sana kusoma sana sana habari zangu mitandaoni, kwanza mitandao utagundua kwamba hiyo habari, habari unayo isoma, utaipata wakati huo huo, hata kama habari imetokea masaa hii utaipata.

Mimi niko na hazina mahali nahifadhi pesa na hii hazina ni kwa benki. Ile pesa ya ziada ama ya juu ambayo napata, yenye sifai kutumia wakati huu ama si ya matumizi, basi mimi huiweka kwa iyo akaunti yangu ya ziada ya benki ili niweze kuhifadhi hapo.

Kifachangu cha simu ama rununu yangu, mimi naichaji maramoja kwa siku. Ni kwa nini? Unaweza kupata kwamba rununu ikichajiwa maramingi kwa siku wakati mwingine inaharibika na inanza kutumia moto vibaya ama inaisha moto haraka. Kwa hivo ni mzuri iweze kuchajiwa maramoja kwa siku.

Wakati wa jua kali, mimi huenda chini ya kivuli nachukua maji baridi ama kinywaji ambacho ni baridi na naendelea kunywa. Sipendi kukaa kwa jua sana kwasababu jua huleta joto na joto itafanya utokwe na jasho jingi na mimi sipendi jasho kwa sababu nikiwa na jasho nitanuka vibaya. Kwa hivo mimi huenda kwa kivuli na kinywaji baridi.

Mimi napendelea sana kitanda ambacho ni kizuri, sipendelei kitanda kigumu. Kwa sababu mara mingi kitanda kigumu utakuja kugundua kwamba kitanda kigumu kinaweza kuharibu ama utaanza kusikia maumivu katika mgongo wako na katika mwili wako. Kwa hivyo, mi napendelea sana kulalia kitanda kizuri.

Mwalimu ninayemkumbuka nikiwa shule sana sana chuo kikubwa sana sana shule ya upili ni mwalimu anayeitwa Bwana Odero. Bwana Odero alikuwa mwalimu wangu wa biolojia na huyu mwalimu alikuwa ananifunza biolojia mzuri sana nilikuwa najiburudisha na nafurahia masomo yake na vipindi vyake vya biolojia.

Nikitizama nje ya dirisha langu kwanza naona kashamba kadogo ka mboga ambao kanapendeza, naona miti, naona majengo, majengo makubwa makubwa, naona barabara na magari ya nayo pita. Mimi napenda sana kukaa kwa hili dirisha na kutazama nje wakati kuna kuna upepo ili naona vile miti ina yumba yumba. Na ni kitazama nje mimi hufurahia sana na hufurahia kuona hiyo mazingira na hayo mandhari.

Mimi napenda sana chakula kenye mafuta. Kwa sababu chakula ambacho hakina mafuta, hicho chakula kwanza sikitamu. Hicho chakula ni chakula ambayo huwezi kukila ukifurahia. Si chakula ambacho kitakuwa na ile ladha ya chakula ambayo nataka. Hiyo ndo sababu hufanya mimi napendelea sana chakula ambacho kina mafuta.

Kabla ya kulala, kila jioni mimi husoma. Husoma labda vitabu, vya sheria. Husoma labda biblia. Kama sisomi, basi nitakuwa nikiwa katika mitandao ya kijamii. Nikitazama filamu za kufurahisha, filamu za kupigana. Nikisoma habari za siasa kabla ya mimi kulala.

Mimi hulingana niko api, kwa sababu kama niko kwa gari, na gari naenda kwa kasi, siwezi taka upepo uingie kwa gari kwa sababu hata siwezi ona utajipata umefunga macho. Kwa hivyo nikiwa ndani ya gari, nitapendelea AC. Lakini kama natembea niko kivulini nimetulia, basi mimi nitachagua upepo. Nitapenda sana upepo, unavyo nipapasa.

Mimi sana sana habari za mtandaoni nazisomea kwa mtandao ambao unaitwa X ambapo hapo awali ulikuwa unaitwa Twitter kwa sababu huko habari nyingi huwa si za kupotosha na hizo habari huwa ni za ukweli na huwa ni ziko na upana zinakueleza hilo jambo limefanyika vipi, wapi na jinsi ambavyo vimefanyika.

Mimi napenda sana kutangamana na kiwango yangu, napenda sana wakati tunapo sherehekea pamoja wakati jambo zuri limefanyika. Pia mimi napenda sana kujumuika na wao wakati wa likizo, napenda kuongea nao na kuzungumza nao juu ya malengo yangu.

Mimi hula vyakula vyenye madini ya afya nzuri nahakikisha na kula vyakula ambavyo ni safi, nisipate maradhi nahakikisha amba kuwa natangamana na watu ambao ni wasafi, watu ambao hawana marathi yale ya kuambukizwa ili wasiweze kuniambukiza na nakikisha ya kwamba najihadharisha na situmi vileo, dawa za kulevya na situmi mihadarati ambayo itaweza kuharibu afya yangu.

Mwezi wa mwaka ambao naupenda zaidi ni mwezi wa Desemba mwezi wa Desemba maramingi hupata ni mwezi wa sherehe ni mwezi ambao watu hula mzuri, hula vinono watu husherekea kwa kukunywa Hata video na vyakula vinywaji wanavyo vipenda huu mwezi hukuwa ni mwezi ambao hata familia hutangamana na wapendwa wenzao ambao hawajawai kuwaona mwaka mzima.

Naam, katika maisha yangu nikiwa katika huko nyumbani ama huko mashinani, mimi huwa nachukua jembe, naenda shambani, na lima, na palilia, hata zile mboga, na palilia mimea, mimi napenda kulima kwa sababu mimi napenda kulima kwa sababu kulima ni uti wa mgongo wa uchumi wa nchi yetu.

Ninapo kuwa na mgogoro na mtu, mimi kwanza humuomba atulie nami pia na tulia. Kwanza tunaweza tukitulia, tunaanza kuangalia tukio la mgogoro, ninini kimesababisha mgogoro na ni njia ipi sahihi za kuhakikisha kwamba, tunasuluhisha hii mgogoro bila kupigana ama bila kuleta mgogoro mingi zaidi.

Mimi sana sana upenda. Wale wanyama ambao tunafuga, wale wanyama ambao tunafuga manyumbani kwetu, wanyama kama paka, mbwa, wanyama kama ngombe ambao wanatupa maziwa, wale wanyama ambao pia wanadamu wanaweza kuishi na wao, wanyama ambao wanaweza kufa mandari ya binadamu.

Mji wangu wa kuzaliwa ni kakijiji kadogo, kanacho patikana katika sehemu moja mashinani katika nchi ya Kenya. Ni kijiji ambacho kina watu wachache. Watu wanaoishi huko ni watu wazuri, ninavutiwa na mandhari ya huko. Jinsi ambavyo watu wanaishi na amani, jinsi ambavyo watu wanapendana, mimea ilipo huko, chakula. Na pia nikiwa huko na mimi huitaji sana kuenda nyumbani kila wakati nikona likizo na kila wakati ambako sina kazi ama simo kazini.

Kazi ya nyumbani ambao naichukia sana sana ni kazi ya kufua. Kazi ya kufua kwanza huwa na uchovu mwingi. Mimi wakati ambapo nafua huwa nachoka sana. Sipendi kazi ya kufua kabisa. Hasa wakati nafaa kufua zile nguo ambazo ni mzito. Hasa zile nguo ambazo hutikinga kutokana baridi. Mimi huwa sifurahi hio kazi.

Naam mimi pia hupenda kupanda milima, hupenda sana kukwea milima kwa kufanya mazoezi, mi hupenda kukwea milima kwa hile wakati wa likizo ninapoenda kujifurahisha katika mandhari ya milima, kuona miti mizuri, kuona miti inavyokuwa, mimi hupenda sana kukwea na kupanda milima.

Naam, mimi napenda kuoga maji moto, sipendi kuoga maji baridi, kwa sababu mimi sipendi baridi kabisa. Baridi inaweza kuleta hata madhara na maradhi katika mwili wangu. Kwa hivyo mimi sipendi kuogelea maji ambayo ni baridi, mimi hupenda kuogelea maji moto, mimi hujihisi mzuri nikioga na maji yalio moto.

Ningependa sana kutembelea nchi ya marekani, nione jinsi ambavyo imeendelea nijue utamaduni wake, nijue viombo vya kiteknolojia vya kisasa ambayo inatumia, na pia nione mfumo wao wa kisheria na hata wa uongozi.

Mimi hupenda kuenda cinema maramoja kwa wiki hasa siku ya ijumamosi jioni Nikisha toka kanisa naenda cinema kutazama cinema ili kuji toa katika ile hali ya kazi ama kujitoa katika ule uchovu ambao nimekua nikiupitia wiki yote katika kazi.

Mimi sana sana hupiga picha mara mingi kwa siku. Tunaweza kusema kuwa kwa siku. Mimi naeza kuwa napiga picha mara kumi hata kwa siku. Nikipiga miti picha, maua yanavyopendeza, nikikutana na mapambo. Na pia hata mimi mwenyewe hupenda kujipiga picha.

Napenda paka kuliko mbwa kwa sababu paka hutu kwanza paka ni rafiki wa binadamu sana paka hukaa kwa nyumba na binadamu na paka pia hutusaidia kwa kukula panya zinazo tusumbua katika majumbani mwetu hiyo ndio sababu inafanya mimi nampenda paka.

Mimi hutoa sadaka na michango zote. Kwa sababu mara nyingi sadaka ni ile ambayo tunatoa kwa kila s kila tunapoenda maabuduni kwa sababu ya kuwalipa wahubiri ambao wanatuhubiri kwa hivyo mi hutoa sadaka na michango mi pia hutoa aaaaa katika ujenzi wa kanisa, kuwachangia wale wasiojiweza katika kanisa Mimi pia hu shirikishwa katika hiyo michango.